Ningependa kutembelea ya mji wa Paris. Ufaransa kwa sababu ni mji wenye historia kubwa sana. Utamaduni mzuri na vivutio maarufu kama mnara wa Eiffel. Pia ningependa kuona sanaa, mtindo na kufurahia mandhari mazuri ya mji huo.

Napendelea kuwasiliana uso kwa uso kwa sababu hunirahisishia kuelewa hisia na maoni ya mtu mwingine vizuri zaidi. Pia hutumia simu, ujumbe mfupi na mtandao ya kijamii pale inapohitajika. Hasa kwa mwasiliano ya haraka, njia hizi hunisaidia kudumisha mwasiliano mazuri na yenye heshima.